Katika kazi yangu, nataka kufika mbali zaidi ya pale nilipo sasa. Nataka kuendelea kujifunza kila siku, kuongeza ujuzi wangu na kufanya kazi bora inayosaidia watu na jamii kwa ujumla. Lengo langu ni kuwa mtaalamu anayeaminika kufanya kazi kwa ufanisi na kufikia mafanikiyo ambayo yataniletea maendeleo binafsi na kiuchumi.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea huko, hunipa amani ya akili na kunisaidia kupunguza mawazo. Napenda kusikiliza ndege, sauti za ndege, kuona miti na kupumua hewa safi. Inanifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na kunikumbusha umuhimu wa kutuza mazingira yetu tunamoishi.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe kwa sababu ina latha tamu na hunipa nguvu. Ninapokunywa juisi ya embe nahisi kuburudika sana hasa wakati wa joto kali. Pia napenda juisi ya chungwa kwa sababu ni baridi ina vitamini nyingi na hunisaidia kuimarisha afya ya mwili wangu.

Timu ya michezo ninayoifuata ni Liverpool. Nimeipenda kwa muda mrefu, kwa sababu ina historia kubwa na mashabiki wengi sana duniani. Liverpool nchezo kwa mwayo na bidhi. Hata wakipokuwa nyuma hawakati tamaa. Napenda mshikamano, wa wachezaji wake, na wanavyopambana hadi mwisho wa mchezo. Liverpool hucheza kwa moyo na bidii. Hata.

Ninapendelea chakula chenye, ladha tamu na kidogo chenye viungo. Chakula kama hiki, hunifanya, nijisikie, furaha na kuridhika baada ya kula. Pia napenda kula vyakula venye, ladha ya mchanganyiko, kama mchanganyiko wa chumvi na kitamu. Kwa sababu, hufanya chakula kuwa cha kuvutia zaidi na hunipa hamu ya kula chakula.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia mbalimbali. Kwanza, napenda kukaa kimya, kupumua kwa utulivu na kuondoa mawazo ya kazi. Mara nyingine, nacheza muziki au kuangalia televisheni ili nijiburudishe. Pia, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi ya mwili kidogo kwa sababu huchangia afya na kunifanya nijisikie mtulivu. Njia hizi, hunifanya usingizi mzuri, usiku nakuanza siku mpya kwa nguvu.